Maji baridi kidogo ni mzuri kwa afya yangu na pia husaidia kukata kiu na mtu hununua chupa ya uzani wa vikombe vitatu kwa shilingi hamsini na utakapo inywa inasaidia kuboresha afya na inasaidia kuongeza damu na kusafisha damu na kufanya mwili uwe na kisiagi chenye nguvu.

Katika mazingira ya kazi, ili kazi iwe yaendelea vizuri, lazima kuwe na kutangamana wa watu, watu wawe wanaskizana, kisha wakue na ratiba ya venye itakavyofanya na wawe na mtu wa kuwasimamia kuwasimamishia kazi ili kuwaelekezea venye kazi itakavyo endelea.

Labda, ninavyojikinga kutokana na jua kali ni nikiwa likizoni, mimi hukaa nyumbani sana ili kukua na afya njema ama nikiwa humo nje naeza tumia mwavuli ama naenda penye kivuli ama nakaa chini ya mti ili kujiepusha na jua kali na magonjwa yatokanayo na kuchomwa na magonjwa ya ngozi.